Uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Kusema kweli, nimezoea kufanya kazi na teknolojia mbali mbali, hasa zile za kompyuta, zenye zinaeza kukusaidia kufanya kazi kwa haraka na zinaeza kukusaidia pia kufanya ile kazi nyingi kwa wepesi sana.

Unahifadhi pesa vipi? Kama nina pesa nyingi, huwa nazihifadhi pale kwa benki. Vile vile, saa zingine huwa naona heri niweke mahali, pia itanizalia pesa nyingi zaidi. Kama vile, kununua vifaa ama kununua mnyama ambaye nitalea, halafu baadae nimuuze.

Unasomea wapi habari mtandaoni? Sana sana mimi hupata habari mtandaoni kupitia mtandao wa YouTube ambapo naeza soma magazeti kadhaa ambayo yameweza kuelezea matukio ya nchi pia kupitia kwa radio.

Je, unapenda kucheza michezo ya ubao la hasha. Sipendi kabisa kucheza mchezo ya ubao. Jambo la kwanza ni kwamba, sijawahielewa hii michezo vile inafaa kuchezwa sijawahi elewa sheria zake, sijawahi elewa manufaa yake kabisa. Kwa hivyo, sijawahi tamani kucheza huu mchezo.

Unafuata matukio ya kimataifa naam mimi wanafuata kujua matukio ya kimataifa. Matukio kama vile uchumi wa dunia unavyoendelea na matukio kama vile vita zinazoendelea kwa mataifa mbalimbali niweze kujua kivipi zinaweza kutudhuru sisi.

Je, unapenda kutembea kwa miguu? Naam, mimi hutembea, hupenda kutembea kwa miguu sana. Kwa maana hii ni kama zoezi kwangu na wakati natembea kwa miguu inanipa uzoefu ama inanipa nafasi ya kufanya mazoezi na siyo lazima niende pale kwa gym.

Je, unapenda kucheza ngoma? Naam, napenda sana kucheza ngoma. Kwa maana wakati nilikuwa mtoto sisi tulikuwa tukicheza ngoma kwa kila nyimbo tunazofanya. Kama vile nyimbo za kiasilia, ama zile nyimbo za kitamaduni, tulikuwa tunatumia ngoma sana.

Msimu gani wa mwaka unaopenda zaidi? Kusema kweli mimi napenda msimu wa mvua. Kwa maana wakati kuna mvua, hakuna kiangazi maji ni ya kutosha, mazingira huwa iko sawa miti iko sawa maua pia imechemua vizuri kwa hiyo wakati huo ni wakati mzuri.

Nizoea gani nzuri ulilolijenga? Zoea ambalo nimelijenga ama limenifanya nifurahie kwa kulizoea, nizoea la kuwa na uaminifu. Uaminifu ni jambo la muhimu sana maana. Watu wengi wataweza kukwamini kwa vitu vyao na kwa mambo yao.